Niambie kuhusu nchi ungependa kutembelea. Nchi ningependa kutembelea ni Israel. Napenda Israel kwa sababu historia ndefu na maeneo mengi ya kihistoria kama Yerusalemu ambako. Kuna maeneo matakatifu yanayo heshimiwa na dini mbalimbali. Pia ningependa kuchifunza zaidi kuhusu utamaduni wao na kuona jinsi inchi iyo imeendelea katika teknolojia na kilimo. Kutembelea Israel kungenipa fursa ya kujifunza historia amani na maisha ya kisasa kwa pamoja.